Swali ni njema na pia ni moja ya vitu tunavyo pewa na mazingira mema na nyuki pia ni kitu chema mwilini pia kuliko sukari ya nini ya kampuni.